Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa kumi na mbili ambao ni mwezi wa disemba na sababu zinazonifanya nipende mwezi huu ni kwa sababu ya sherehe ambazo huwa zinafanyika disemba na pia ni sababu ambayo wanafunzi pia wako likizo familia wanakutana nyumbani watu wanajaa nyumbani Kwa hivyo ninapenda mwezi wa disemba sana maana kila mtu hukua yuko nyumbani, watu wanakutana nyumbani, na ni mwezi ambao uko na sherehe nzuri nzuri, mimi kama mkristo, kunao sherehe ya krismasi, kunao sherehe ya boxing day, na pia kunao sherehe ambao inasherekiwa na kila mtu ambao ni sherehe ya mwaka mpya. Kwa hivyo mwezi huu hukua na sherehe ambazo ni nzuri, sherehe ambazo zinaleta familia pamoja, sherehe ambazo pia yaani ni sherehe za kumbu kumbu. Kwa hivyo ninapenda sana mwezi wa disemba kwa sababu ya sherehe ambazo huwa zinafanyika disemba.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula kinachoitwa matoke Matoke ni mchanganyiko wa viazi na mchanganyiko wa matoke unapikwa pamoja. Ni chakula kinachopendwa katika taifa la Uganda na hiki ni chakula ambacho nimetamani sana kukijaribu. Na nilipofanikiwa nikaweza kukijaribu na ninaweza kusema ya kwamba chakula hicho ni kitamu sana Chakula hicho pia ni chakula cha kiafya sana. Ni chakula kinachoshibisha na pia maandalizi yake sio maandalizi magumu. Chakula hicho kinapikwa kwa urahisi sana na utamu wake, ladha yake ni tamu sana. Kwa hivyo chakula cha kigeni ambacho nimewahi kukijaribu ni chakula cha ndizi inayochanganywa na viazi ambayo inaitwa matoke kutoka taifa la Uganda.